Da, napenda vyote, lakini muziki wa jadi, huo unaniguza zaidi. Muziki wa jadi unanafasi yake katika jamii huu muziki huwa umebeba ujumbe mzito na mafunzo yake huwa ya kina katika maisha. Pia, muziki wa jadi, utamblisha utamaduni wetu wa kipekee. Huo unanikumbusha, mahali nilikotoka. Isitoshe midundo yake huwa inaingia moja kwa moja moyoni lakini muziki wa kisasa nao pia naupenda kwa sababu ya burudani na kuendana na wakati. Lakini hawezi ukaupiku ule wa jadi kwani unauzito wa kipekee maishani.